Mimi napenda kwenda matbani wakati wowote ambapo niko sina kitu ya kufanya ama niko kwa likizo. Ambapo huwa naenda kuangalia mambo ambayo yamechipuka, ni vitabu gani zimeandikwa, ni ubunifu gani ambayo umeongezwa katika uandishi, ni mashairi gani ambayo ya metungwa hivi juzi. Na pia magazeti gani ambayo yaliandikwa kwa njia ya historia. Pia hua napenda kwenda maktabani kusoma historia ya inchi yangu ambayo ni Kenya Ambapo nasoma kwa vile tulikuwa tumewekwa kwa serikali ya mwingereza ambapo ndipo mau mau walipojiunga na kutengeneza kikosi ambacho kiliweza kutunasua kutoka uongozaji wa uingereza ambapo waliweza kuwatimua na kupata uhuru ambao tunaupenda saai na tunautumia saai, tunao saai. Uhuru ambao ulipata kwa jia ya kumwanga damu, kupigwa, wengine kufungwa jela, wengine kupotea hadi wa leo hawajawahipatikana. Kwa hivyo, napenda kwena maktabani pia kupitisha tu muda kwa sababu unapoenda kwa maktabani, utajipata umesoma buku moja, unaenda kwa buku lingine, unapata umejijiaza mawazo, yani mawazo mazuri, na umejadili na watu pale umeweza kukaa na watu mukasikiliza tarakilishi zinazopatikana huko. Unaweza kuchimba mengi katika historia ya uzalishaji, ukulima. Masomo pia katika mambo na vita vya dunia vya kwanza na vya pili. Pia unaweza kupata mambo mengi ambayo yako makitabani. Na kwa mara mingi huwa nasoma kwan jia ya kiswahili ambapo ni rahisi sana kuelewa kwa sababu huku pia wengi ni waswahili ingawa kiingereza ndiyo lugha rasmi ya huku Kenya najipata pia nasoma kiingereza, najipata pia nasoma mambo ya Yesu vile aliweza kutukomboa kutoka dhambi, ni vipi aliweza kutangamana na watu hizo miaka thelathini. Na chanzo kipi kilielekea yeye kuwekwa msalabani ambapo imeandikwa ni kwa sababu ya dhambi zetu kutuosha. Na hivo maktaba ni kitu nzuri na ni kitu ambayo mii nahimiza watu ambapo wakati ya muda wa kustarehe wanaenda pale wanapitisha muda tu wakiangaliangalia kwa sababu utapata umejifunza ili na lile kutokana na iyo uchimbaji wa vitu kwa vitabu za maktaba. Pia watoto ambao kwa sasa wanakua, ni vizuri pia waelekezwe kutumia maktaba kwa sababu mengi ambayo tuna yamefanya tukafika hapa yamewekwa kwa maktaba, yamewekwa kwa vitabu za kitambo, yamewekwa vitabu ya historia. Kwa hivyo ni vizuri wahimizi wajifunze kwenda maktabani, kuangalia, chanzo chao, chanzo cha teknolojia, chanzo cha AI, chanzo cha mambo mengi sana ambayo hawatayapata kutoka huku nje, ila watayapata huko maktabani. Kwa hivyo, maktaba ni kitu nzuri napenda kwenda kwa maktaba wakati wowote ambapo sina kitu ya kufanya ama wakati niko likizo, wakati sina muda na vitu za kufanya kwa nyumba najipada nimepeleka tu najipata ni mefika huko maktabani. Kwa hivyo ni kitu nzuri na ni kitu nahimiza watu wakitumie.

Siku ya kuzaliwa huwa naisherehekea kwa kufanya mambo mengi sana. Ambapo, hiyo siku huwa ni tarehe ishirini na saba mwezi wa tisa kila mwaka. Kwa sababu hiyo ndiyo wakati nilizaliwa na ndiyo wakati niliweza kufahamu. Kwamba, mimi ni binadamu. Na, na shukuru sana mama kwa kunizaa. Na, na shukuru mungu pia kwa kunilinda hadi nimefikisha miaka ishirini na tisa. Kwa hivyo, si jambo raisi mtu kufika hiyo miaka. Kwa sababu wengi hupitia shida, wengi hupitia mambo mingi. Wanapata wameaga dunia kabla hata wafikishe mwaka. Kwa hivyo na shukuru sana mungu kwa kunifikisha hiyo miaka. Na pia hiyo siku huwa naisherehekea kwa kutangamana na watu. Kuwakaribisha watu kwa nyumba. Tunakula pamoja, tunakunywa, wanaleta zawadi. Tunaweza kupakana zile vitu za keki ambazo zinawekwa pale juu unapata ni siku ya furaha kwa kila mtu ambaye natangamana naye. Kwa hivyo siku ya kuzaliwa pia huwa na kama niko na mapato mengi ama niko na mambo pesa nyingi napata nimegawia watu ambao hawajiwezi. Kwa hivo naomba pia niweze kupata nyingi kwa sababu ni vizuri pia kusherekea siku ya kuzaliwa na wa ambao wana mutu ea kuasherehekea. Kuna hawana uwezo wa kusherehekea. Kwa hivo siku ya kuzaliwa ni siku ambayo unafaa pia ujikumbushe mambo yako. Una sherekea kwa kukumbuka historia yako, kukumbuka ni nini ambacho umepitia. Na kufanya ni nini ambacho utaweza kufanya ili kurekebisha historia yako. Kwa hivyo ni siku ambayo mi huwa naikaa chini kwanza na fikiria maisha yangu. Na fikiria maisha familia yangu. Na pia naona mungu vile amenileta. Vile amenipitisha mambo mingi. Vile amenilinda kwa mambo mingi amenibariki, amenibariki na mtoto amenibariki na muke amenibariki na mama na ndugu yangu, kakangu. Kwa hivyo ni siku ambayo unatangamana, tunasherehekea, unakumbuka mambo mengi, unajifunza mambo mengi pia. Kwa hivyo ni siku ya furaha na ni siku ya kuenda pia inje, unaweza kuenda kutazama runinga huko. Na watu wengine mnatangamana ama pia unatoka, unaenda sehemu tu ukajivijari tu. Ama unaenda kukula mna amua hiyo siku muende mkule chakula cha inje. Na pia huwanga nakaribisha marafiki wangu tunasherehekea pamoja. Na mi naipenda hiyo siku kwa sababu ni siku ambayo mimi nilizaliwa kwa hivyo. Si ka hiyo siku ingefika singezaliwa kwa hivyo. Ni siku zuri, ni siku poa, keki huwa tunakula sana, tunakunywa, sharubati, tunakunywa pia soda. Na mi huwa napenda zawadi sana. Zawadi yoyote kwa sababu ukiona mtu amekuletea zawadi. Ni kitu ambacho alikitenga na ni kitu ambacho kimetoka moyoni. Kwa hivyo siku ya kuzaliwa ufai kuchagua chochote. Zawadi yoyote umepewa ni zawadi kwa sababu haukuwa nayo. Kwa hivyo ninapenda siku ya kuzaliwa kwa sababu ni siku zuri. Na ni siku ya makumbusho.